Tafadhali ni neno la kiswahili linalo tumika kuomba jambo kwa heshima au kwa upole.

Nisaidie ni ombi la msaada au msaada wenye linalotolewa kwa mtu mwingine, hutumika kuonyesha kwamba mtu anahitaje msaada, mwongozo au usaidizi wa kufanya jambo fulani.

Kampuni ni shirika la kibiashara au la keshiria lililo undwa na watu, kikundi au tasisi kwa lengo la kutoa bidhaa au huduma. Mara nyingi kupata faida.

Chumba nisehemu au eneo lililofungwa ndani ya jengo, linalo tumika kwa shughuli maalum kama kulala, kupumzika, kufanya kazi au kuhifathi kitu.

Treni ni gari la reli rinalo safirisha kwenye reli na kutumika kubeba abiria au mzigo.

Mlango ni sehemu ya jengo inayotumika kuingia au kutoka. Maranyingi ni yenye fremu na sehemu inayofungika kama mbao au chuma.

Bajeti ni mpango wakifedha unaoandaliwa kuoenyesha mapato na matumizi yanayo tarajiwa kwa kipindi fulani. Maranyingi ni kwa mwaka.

Rudia ina maana ya kufanya jambo mara nyingine au kurudia kitendo fulani, hutumika pia kuonyesha, kuhakikisha, kujaribu tena au kufanya marekebisho jambo lililo fanyika awali.

Tovuti ni ukurasa au seti ya ukurasa za mtandao zinazopatikana kwenye interneti, zinazotoa taarifa, huduma au burudani kwa watumiaji.

Vifaa ni vyombo, mashine au zanaa zinazotumika kusaidia kufanya kazi fulani au kufanikisha shuguli.

Usiku ni kipindi cha siku baada ya jua kuzama na kabla ya alfajiri wakati giza linatawala na watu wengi kula kutua au kupumzika.

Lala nikitendo cha kupumzika au kuingiza mwili kwenye usingizi ili mwili na akili vipate nafuu na nguvu.

Theluji ni vumbi la maji lililo badilika kuwa barafu ndogo ndogo na kuangukia kutoka angani. Mara nyingi linakuwa baridi sana.

Uchambuzi ni kitendo cha kuchambua kitu kwa makini ili kuelewa vipengele vyake sababu zake au matokeo yake.

Ratiba ni mpango ulio pangwa unauonyesha muda siku au shughuli ambazo zinafanyika kwa wakati maalum.

Meneja ni mtu anaye simamia, kupanga na kuongoza kazi au rasilimali za kampuni, shirika au timu ili kufanikisha malengo maalumu.

Nakili ina maana ya kufanya kitu kuwa sawa na asili chake au kuiiga maandishi, picha, sauti au kitendo kilichofanywa na mwengine.

Labda ni neno linalotumika kuonyesha hatua ya uwezekano, shaka au kipimo cha hakika kuhusu jambo fulani.

Kula ni kitendo cha kumeza chakula ili kupata nishati na lishe inayohitajika kwa mwili.

Tafuta ni kitendo cha kuangalia kutafuta au kusaka kitu au mtu ili kupatikane.

Timu ni kikundi cha watu wanao shirikiana kufanya kazi michezo au shuguli malumu ili kufanikisha lengo fulani.

Barua pepe ni ujumbe wakielektroniki unaotumwa au kupokelewa kupitia interneti kati ya kompyuta, simu au kifaka kingine cha kielektroniki.

Chapisha ni kitendo cha kuandika, kuchapisha au kusambaza maandiko, picha au taarifa ili watu wengine waiweze kuona au kutumia.

Mbili ni nambari inayofuata moja na kabla ya tatu. Hutumika kuhesabu au kuonyesha kipimo cha vitu viwili.

Kongamano ni mkutano mkubwa wa watu wengi unaofanyika kwa ajili ya kujadili maswala maalum, kubadilisha mawazo au kushirikiana kuhusu mada fulani.

Kumi ni nambari inayofuata tisa na kabla ya kumi na moja hutumika kuhesabu au kuonyesha idadi ya vitu kumi.

Mnunuzi ni mtu anaye anunua bidhaa au huduma kutoka kwa biashara, duka au mtu binafsi.

Karibu ni neno la kiswahili lilinalo tumika kumpokea mtu kwa furaha au kumpa mwaliko wa kuingia.

Asante sana ni usemi wa kiswahili unaotumika kuonyesha shukurani kubwa au kushukuru kwa jambo lililo fanywa au kutolewa na mtu.

Chelewa inamana ya kutokea au kufikia baada ya muda uliopangwa kwa kuchelewa zaidi ya wakati ulio tarajiwa.

Jua kali ni hali ya juwa linalo choma kwa nguvu, kusababisha joto kubwa na mara nyingine hudhuru ngozi au kufanya mtu ajisikie kisha.

Mafanikio ni matokeo chanya au kufanikishwa kwa malengo, juhudi au kazi fulani yanayodihirisha kuwa kupata matokeo mazuri, mafanikio binafsi au kupita matarajio.

Ndege ni mnyama alie na manyoya na makubwa, anayeruka au kupaa angani na utofautiana kulingana na aina yake.

Masoko ni nafasi au sehemu ambapo watu kukutana kununua au kuuza bidhaa au huduma.

Ushindani ni hali au kitendo cha watu, timu au mashirika kushindana ili kufanikisha lengo fulani kupata faida au kushinda.

Jumapili ni siku ya saba ya wiki inayofuata jumamosi na kabla ya jumatatu. Katika tamaduni nyingi ni siku ya mapumziko, ibada au shughuli za kifamilia.

Mradi nimpango au kazi maalumu inayopangwa kutekelezwa kwa hatua fulani kwa muda maalumu ili kufanikisha lengo fulani.

Ni usemi wa heshima unaomaanisha kuonyesha furaha au kuridhika baada ya kukutana na mtu kwa mara ya kwanza au baada ya muda mrefu.

Pakia nikitendo cha kueka vitu kwenye begi, sanduku, mfuko au chombo kingine kwa mpangilio ili visafirishwe, vihifadhiwe au viendelee kutumia badaye.

Tano ni nambari inayofuata nne na kabla ya sita. Utumika kuhesabu au kuonyesha vipimo cha vitu tano.

Jumamosi ni siku ya sita ya wiki inayo fuwata ijumaa na kabla ya jumapili. Katika tamaduni nyingi ni siku ya mapumziko, ibada au shuguli za kifamilia na kijami.

Teknolojia ni utumiaji wa ujuzi, mashine, vifaa au mbinu za kisayansi ili kutatua matatizo, kuboresha maisha au kufanikisha shughuli mbali mbali.

Shati ni sehemu ya nguo ya juu inayovaliwa sehemu ya juu ya mwili. Mara nyingi mkono mrefu au mfupi inayotengenezwa kwa kitambaa kama pamba, polyester au mchanganyiko wake.

Baridi kidogo ni useme unaotumika kueleza hali ya hewa au joto ambalo si kali sana, lakini linatoa hisia ya baridi kidogo.

Intaneti ni kitendo cha kitu au mtu kuwa kimeunganishwa na kipo kwenye mtandao wa intaneti. Ikimaanisha kinaweza kufikiwa, kuwasiliana au kufanya shuguli mtandao.

Zamani ni neno linalo tumika kuelezea kipindi cha zamani au awali kilichopita kabla ya sasa au hali ya vitu vilivyokuwa awali.

Changamoto ni tatizo hali ngumu au jambo linalotoa ugumu na kuhitaji juhudi mipango au ujasiri kushughulikia.

Mafunzo ni mpango au shuguli ya kutoa elimu, mafunzo ya kiufundi au maelezeo kwa mtu ili apate ujuzi marifa au uwezo fulani.

Tafadhali ni neno la kiswahili linalotumika kuomba kwa heshima au kwa adabu. Maranyingi linapowekwa kabla au baada ya ombi ili kuonyesha upole au heshima.

Mwana ni neno linalo tumika kueleza mtoto wakiume au wakike kwa mzazi fulani, yaani mtoto wa familia au kizazi.

Ijuma ni siku ya tano ya wiki inayofuata alhamisi na kabla ya jumamosi.

Hapana ni neno linalo tumika, kukanusha, kukataa au kuonyesha kutokubaliana na jambo fulani.

Juma tano ni siku ya tatu ya wiki, inayofuata jumanne na kabla ya alhamisi.

Ndogo ni sifa inayotumika kueleza kitu ambacho ni kidogo kwa ukubwa kiwango au dhamani kulingana na kingine.

Upepo ni hali ya hewa inayo sababisha mtiririko wa hewa kutoka sehemu moja kuenda nyingine.

Muda wa mwisho ni wakati wa mwisho ulio wekwa ambapo jambo fulani linapaswa kukamilishwa au kuwasilishwa.

Makubaliano ni uamuzi au maafikiano yanayofikiwa na watu wawili au zahidi baada ya mjadiliano ambapo kila upande anakubali masharti fulani.

Rangi ya chungwa ni rangi angavu inayo tokana na mchanganyiko wa rangi, nyekundu na manjano, ikifanana na rangi ya tunda la chungwa.

Mteja ni mtu au shirika linalo nunua bidhaa au huduma kutoka kwa biashara au mfanyi biashara.

Programu ni mpango, mpangilio au seti ya maelezo yanayo tumika kufanikisha kazi fulani, hasa kwenye kompyuta au kifaa cha kielektroniki.

Reporti ni nyakara au tarifa rasmi yanayo wasilisha matokeo, uchambuzi au habari kuhusu jambo fulani. Mara nyingi kwa lengo la ku elimesha kutoa taarifa au kuamua hatua zinazo fuata.

Jumatatu ni siku ya kwanza ya wiki. Inayofuata jumapili na kabla ya jumanne. Maranyingi hutumika kama siku ya kwanza kazi, shule au shuguli za kawaida baada ya mapumziko.

Hongera ni salamu au kauli ya kumpongeza mtu kwa mafanikio jitihada au jambo alilo kifanikisha.

Bibi ni mama wa mama yako au mama wa baba yako, yaani nyanya au bibi wa familia.

Ndugu ni mwanafamilia wa karibu ama mtoto wa mzazi moja au mzazi tofauti au mtu wa ukoo wa karibu.

Ofisi ni eneo rasmi au chumba ambapo mtu au kikundi cha watu hufanya kazi za kiutawala, biashara au kazi nyingine za kitaalam. Hutumika pia kuashiria shughuli za kazi, mikutano na usimamizi wa mashirika.

Februari ni mwezi wa pili katika kalenda ya Gregoria. Ukifuata januari na kabla ya mechi ni mwezi mfupi wenye siku 28 au 29.

Nyama ni sehemu ya mwili ya wanyama au binadamu ilio kaliwa na chakula. Mara nyingi hutumika kama chanzo cha proteni.

Kesho ni siku inayofuwata baada ya leo. Ikimaanesha muda wa siku inayofuata katika kalenda.

Haraka ni neno linalo tumika kuelezea kitendo cha kufanya jambo kwa mwendo wa haraka kwa kasi au bila kuchelewa.

Gari ni kifaa cha usafirishaji ambacho kinaweza kusogea kwa kutumia injini. Kwa kawaida kutumika kubeba abiria au mzigo.

Tutaonana badaaye ni usemi wa kiswahili unaotumika kuaaga mtu kwa kusema kwamba mtakutana tena bada ya muda fulani.

Mama ni neno linalo tumika kuelezea mwanamke ambaye amezaa au kulea mtoto au mama wa familia.

Gauni ni nguo ndefu au maalum inavyo valiwa na wanawake mara nyingi kwa hafla, sherehe au matukio rasmi.

Takwimu ni seti ya data, namba au taarifa zinazo kusanywa, kuhesabiwa au kuchambuliwa kwa lengo la kufanya uchambuzi au kutoa maamuzi.

Unaweza ni neno linalo tumika kuelezea uwezo wa mtu kufanya jambo fulani, ikimaanisha uweza au nindani ya uwezo wako.

Nafasi ni eneo au sehemu ya kutumika kwa kazi fulani, kukaa au kusimama, au kuhifadhi kitu au inaweza pia kumaanisha fursa au nafasi ya kufanya jambo.

Sema nikitendo cha kutamka maneno au kueleza kitu kwa sauti, ili kumfamisha mwingine au kutoa maelezo.

Rasilimali watu ni kitengo au mfumo ndani ya shirika kinacho shugulikia ajira, mafunzo, ustawi, malipo au mahusiano ya wafanyikazi.

Teksi ni gari la abiria linalotumika kusafirisha watu kwa malipo. Mara nyingi likiwa linapewa mzigo ya haraka au limekodiwa kwa muda malumu.

Faida ni matokeo chanya au manufaa ambayo mtu, biashara au shirika hupata kutokana na shughuli fulani.

Uamuzi ni kitendo cha kuchagua au kuamua kati ya chagua mbali mbali. Mara nyingi baada ya kuzingatia habari, hali au matokeo yanayowezekana.

Sakinisha ni kitendo cha kufanya kitu kiwe kimia. Kimetulia au kimewekwa mahali, pasipo kusogelea au kusababisha kelele.

Nyuma ni neno linalo tumika kuelezea nafasi sehemu au mwelekeo uliopo nyuma ya kitu au mtu au sehemu ya nyuma ya mwili.

Baiskeli ni gari la mwendo wa mikono lenye magurudumu mawili. Litakalo endeshwa kwa kuzungushwa pedeli kwa miguu.

Agosti ni mwezi wa nane katika kalenda ya Gregoria ukifuata Julai na kabla ya Septemba.

Ushirikiano ni kitendo cha watu au makundi kufanya kazi pamoja kwa malengo ya pamoja kusaidiana au kushirikiana rasilimali ili kufanikisha jambo.

Hakuna shida ni usemi wa kiswahili unaotumika kuelezea kutokuwa na tatizo, kutokuwa na wasiwasi au kuonyesha kuwa kila kitu kiko sawa.

Huduma ni kazi au msaada unaotolewa kwa mtu au jamii ili kukidhi mahitaji yao, mara nyingi bila kupata bidhaa fiziki, bali faida au msaada.

Novemba ni mwezi wa kumi na moja katika kalenda ya Gregoria, ukifuata oktoba na kabla ya disemba.

Soko ni eneo au mahali ambapo watu hukutana kuuza au kununua bidhaa na huduma.

Dirisha ni sehemu iliofungwa kwenye ukuta wa nyumba au jengo inayotumika kupitisha mwanga na hewa. Mara nyingi ikiwa na kioo na fremu.

Nakupenda ni kauli inayotumika kuelezea hisia za mapenzi, upendo au heshima kwa mtu mwingine.

Usimamizi nikitendo cha kupanga, kuongoza au kuthibiti rasilimali, watu au shughuli ili kufanikisha malengo fulani kwa ufanisi.

Jiko ni sehemu au kifaa kinato tumeka kupika chakula maranyengi kwa kutumia moto, gesi, umeme au kuni.

Binamu ni mtu wa familia ambaye ni mtoto wa dada au kaka wa mzazi wako au mtoto wa ndugu wa mzazi wako.

Wakati mwingine ni usemi unao tumika kuelezea kitendo au jambo litakalo tokea mara kwa mara lakini si kila wakati au katika nyakati zisizo za kawaida.

Juu ni neno linalotumika kuelezea nafasi, sehemu au hali iliyopo juu ya kitu kingine au mwelekeo wa kuenda juu.

Ununuzi ni kitendo cha kununua bidhaa au huduma kwa kutumia pesa. Utumika pia kua shiria shughuli za biashara ambapo mtu au shirika upata bidhaa au huduma kwa malipo.

Kahawia ni rangi inayofanana na rangi ya kahawa. Mara nyingi ni mchanganyiko wa hudhurungi na nyekundu kidogo.

Kahawa ni kikombe au kinywaji kinachotengenezwa kutokana na mbegu za kahawa zilizokaangwa na kisha kuchanganywa na maji moto.

Daima ni neno linalo tumeka kuelezea kitendo, hali au jambo linalo tokea kila wakati bila kuisha au usio wakawaida.

Matunda ni sehemu za mimea zinazo liwa na kuwa na mbegu ndani yake. Zinazo weza kuliwa na kutowa lishe.

Pilipili ni mboga ya kipekee yenye harufu na ladha kali. Inayotumika kupika au kuongeza harufu na latha ya chakula.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili wa binadamu inayo tumika kusimama, kutembea, kukimbia na kudumisha usawa wa mwili.

Joto ni hali au kiwango cha moto. Unyevunyevu au joto la mazingira, maji au mwele.

Suruwali ni nguo inayovaliwa sehemu ya chini ya mwili kutoka kitovu hadi miguu. Maranyingi ikiwa na miguu miwili tofauti.

Maziwa ni kioo cha chakula kinachotokana na mama, wa ng'ombe, mbuzi au wanyama wengine. Kinachotumika, kuliwa au kutengeneza, bidhaa, kama jibuni, siagi na mtindi.

Bei gani ni usemi unaotumika kuuliza garama au thamani ya kitu fulani. Utumika kuonyesha maswali kuhusu kiasi cha pesa kinacho itajika kununua bidhaa au kupata huduma.

Bonasi ni zawadi, malipo ya ziada au faida ya kifedha inayo tolewa kwa mfanyikazi mteja au mtu mwingine kama dhawabu kwa kazi nzuri, uaminifu au matokeo mazuri.

Mkono ni sehemu ya mwili ya binadamu inayotokea kutoka bega hadi kidole, inayotumika kushika, kushambulia, kufikia vitu au kusaidia mwili katika shughuli mbali mbali.

Biashara ni shuguli ya kuuza au kununua bidhaa na huduma kwa malipo ili kupata faida.

Samahani ni kauli inayotumika kuomba msamaha, wakosa, kuchelewa au kuingilia mambo ya mtu mwingine au kuonyesha heshima au nyenyekevu.

Blue ni rangi inayofanana na rangi ya anga, safi au bahari. Mara nyingi hutumika kwa shiria utulivu, baridi au uzuri wa rangi.

Mkakati ni mpango au mbinu maalum inayopangwa kwa makini ilikufanikisha lengo fulani, hasa katika biashara, siasa au mchezo.

Kinywa ni sehemu ya mwili ya binadamu inayo tumika kumeza chakula kunywa na kuzungumza.

Yai ni bidhaa inayotokana na mayai ya ndege au wanyama wengine. Mara nyingi, hutumika kama chakula.

Mvua ni maji yanayotokea kutoka angani kwa kugwa, kwa kiasi au matone, yanayoashiria hali ya hewa yenye unyevunyevu.

Sasa ni neno linalo tumika kuelezea wakati wa sasa, wakati huu uliopo au mara hii.

Ndiyo ni kawuli inayo tumika kuthibitisha kukubali au kusema hakika kuhusu jambo lililo hojiwa au kuelezwa.

Kaskazini ni mwelekeo wa kijografia unaopakana na upande wa kaskazini, wa ramani au dunia.

Bila shaka ni usemi unaotumika kuelezea uthibitisho kamili, hakika au kukubali jambo bila kusita.

Saladi ni chakula kinacho tengenezwa kwa mchanganyiko wamboga mbichi, matunda au vyakula vingine. Maranyingi kikiwa na viungo au mchuzi.

Programu ni kifaa cha kielektroniki au seti ya maelezo yanayo pangwa ili kompyuta, simu au kifaa kingine cha kidigitali kifanye kazi maalum.

Sekta ni kipande au eneo la uchumi, biashara au jamii kinachofanya kazi maalum au huduma fulani.

Bustani ni eneo lililopangwa na kupewa matunda, mauwa, miti au mimea mingi kwa ajili ya kupamba, burudani au kilimo.

Hifathi ni eneo linalowekwa au kulindwa ili kuyifathi rasili mali, mali au mazingira au sehemu malum ya kueka vitu ili visiharibike.

Suluhisho ni jibu njia au hatua inayo tumika kutatua tatizo, changamoto au hali fulani.

Soksi ni nguo ndogo zinazo valiwa miguuni zikifunika kutoka miguu hadi kidole au mpaka kwenye kiuno.

September ni mwezi watisa katika kalenda ya Gregoria, ukifuwata Agosti na kabla ya Oktober. Utumika kwa shiria kipindi cha mwaka na matukio yanayo fanyika mwezi huo.

Hasara ni upotevu wa mali, rasili mali au faida kutokana na ajali, biashara au hali isio tarajiwa.

Nyumba ni jengo lililo jengwa kwa ajili ya makazi ya watu, kazi au shughuli nyingine za kibinafsi au biashara.

Mbele ni neno linalo tumika kuelezea nafasi, sehemu au upande uliopo mbele ya kitu au mtu au mwelekeo kusogea au kuangalia mbele.

Nzuri ni neno linalo tumika kuelezea kitu chenye sifa nzuri, latha nzuri, muonekano mzuri au hali inayofaa.

Nywele ni vijinji au nyuzi ya nyembamba vinavyokuwa kichwani kwa binadamu au wanyama. Vinavyoweza kuunda manyoya rangi au mtindo tofauti.

Kijani ni rangi inayofanana na rangi ya majani, mimea au asili ya mimea.

Hoteli ni jengo au taasisi inayotoa huduma za malazi, chakula na mara nyingine burudani kwa wageni au watalii.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

Muda wakumaliza kazi unakaribia sana. Nimebaki na siku mbili tu. Jee, nitamaliza kwa wakati? Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za zaidi, usiku leo na kesho. Nitazima simu yangu. Nisije nikasumbuka. Ninahitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Hebu niangalie orodha yangu. Kwanza nikimaliza ripoti kuu, kisha vielezo. Nitaomba mwenzangu anisaidie na sehemu moja ndogo. Msongo wa kazi unaniharibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi nasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa lazima nikamilishe. Nitafanya kwa bidii mpaka kazi iishe.

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani ninasahau masumbufu ya akili yangu. Ninafuraia kuona mimea ikikua na kama kulea watoto. Lazima ninyunyizie maji leo, jua limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe mzuri zaidi. Shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Ninaitaji kuenda sokoni. Jee, nina horodha yangu, hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni, nimeandika yote. Ninaitaji pia kununuwa mboga, vitunguu na nyanya. Being za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili, jee nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo, kwa wingi ninafuu zaidi, lakini pesa sasa nichache, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wikiijayo kwa mengine, duka lile kubwa linapunguzo leo, nitakuenda huko.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

Nipike nini leo kwa chakula chamchana? Kuna samaki kwenye jokofu. Nilimnunuwa jana. Nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuuzi wa nazi. Ninaitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Jee, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu, vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapo pikwa kwa upepo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tukale pamoja.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

Asubui tayari. Lazima ni amuke ni anze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua linaangaza. Je, ni chukue chai au kahawa. Nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga ni tavaa nguo gani. Yule shati ya buluu au nyekundu. Na fikiri buluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne, lazima ni jiandae mapema, hebu niangalie maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa siku nzuri.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapata maindi na maragwe wiki hii. Ardhi ikotayari. Nimesha lima wiki ilio pita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu mbora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri. Zinaza sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.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

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wa zamani, ule wa baba zetu. Kuna nyimbo mzuri za taarabu, zinaburudisha moyo, au nisikize rumba. Inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Niusikize, ukijurudia. Mziki unanguvu wakubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na uzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Lakini ninahisi vizuri, nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafuraia bila aibu.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile situmii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Nizifute zile situmii, zinachukua nafasi. Inanisaidia kupata njia. Programu za mchezo, je zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani, nizivute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili au kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Baruwa pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miamoja leo tu. Je, nizisome zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile za kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazijibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa badae. Nina hitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nita tengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa moja. Kazi hii inanichukua muda mwingi sana. Nadhani sambili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Msafari wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaipuka msongamano. Kesho ni tajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la takrimu katika mfumo wetu. Wote tunajaribu kutatua. Lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakikatano. Nini kinaendelea? Najibu upole. Sijui zaidi. Ninaaitaji muda wakufikiria. Lakini msisitizo wanao nipa unazidi. Nita chukua pumziko kidogo, nifikie kisimani, ninywe maji. Labda akili itakuwa wazi baadaye, niombe wenzangu anisaidie kuangalia. Kazi za watu wawili ni haraka zaidi, na tumaini kesho mambo ya takua bora. Leo ni siku ya changamoto tu.

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununuwa maitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nisome vitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziyara kwa bibi Hatujamuona kwa muda hiyo ni wazo nzuri Tutachukua zawadi kidogo Labda matunda au mkate Nadhani tutafurahiya muda pamoja Lakini naomba tupumzike pia Tumekua na kazi nyingi nitaweza mpango mzuri turidhike wote.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unaitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea uko inamiti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na muili nzima nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema na thani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima, nitatengeneza tabia nzuri.